Bustani huwa ni eneo la mapumziko. Mtu anapo hisi kuwa amechoka. Basi anaeza enda katika bustani na kujipumzisha. Baada ya hapo, bila shaka atahisi kuwa amepata nguvu mpya.

December ni mwezi wa kumi na mbili katika kila mwaka. Basi, mwezi wa December huwa ni mwezi wenye sherehe tele. Kwa mfano, mwezi huo unapotimia tarehe ishirini na tano wengi husheherekea krismasi.

Nguo lake nyekundu linapendeza sana. Aliununua juzi tu kutoka sokoni. Na kwa vile ameufua na kuupiga pasi, linaonekana maridadi sana. Basi, nguo nyekundu hupendeza sana.

Babu anatembea pole pole.

Nitazuru marekani mwezi wa aprili.

Teknolojia imefika kiwango cha juu.

Hati ya kumiliki ardhi.

Lengoku ni kupata mafanikio makubwa kwa kipindi kichache.

Sielewi, ni kwa nini mambo yawe hivyo?

Labda unieleze kwa kina.

Ninapenda mkate uliopakwa siagi.

Ukuta wangu ni wa rangi ya chungwa.

Ninatizama programu katha wakatha kwenye runinga.

Nina bahati njema kukutana na yeye afisini mwake.

Bonyeza kidude hicho mara mbili.

Nimekatiza mawasiliano naye.

Mgeni atawasili kesho asubuhi.

Tafuta majibu kwenye mtandao.

Mwezi huu tunatarajia ushindani mkubwa kutoka kwenye washindani wetu.

Amevaa vazi lenye maua la waridi.

Tulinunua bidhaa nyingi sana sokoni.

Kila mmoja wetu ana jukumu la kuhifadhi mazingira.

Mawingu jeusi yametanda angani.

Takwimu yanaonyesha tumeimarika katika mauzo.

Serikali inajenga masoko katika eneo hilo.

Alitumia skrini kuinua mzigo huo.

Mtambo huo utaongeza uzalishaji katika kampuni yetu.

Shughuli zote zitaanza mwezi wa januari.

Amehamishwa katika idara ya uzalishaji.

Uongozi wake umevutia wengi.

Nikawaida yake, kuingia kazini, mapema.

Mnunuzi ameagiza bidhaa za kielektroniki.

Nawa mkono kwenye maji ya mfereji.

Nina hudhuria ibada ya jumapili.

Ametuikwa usimamizi wa idara ya fedha.

Rais atatua katika uwanja wandege saangapi?

Alifanya uwasilisho kwa masaa mawili.

Siku ya jumatano huwa ni siku yenye shughuli tele.

Juzi alikumbwa na changamoto kidogo.

Kazi hiyo itachukua siku kumi kukamilisha.

Binti yake amehitimu katika chuo kikuu.

Ametengeneza folder ya kuhifadhi stakabadhi zake kwenye kompyuta.

Habari za asubuhi? Ninatumai unahisi nafuu kwa sasa.

Ninahitaji kuwa na mazungumzo na wewe.

Kijiji changu kimekosa maendeleo.

Watalii wanazuru eneo hilo mara kwa mara.

Nisaidie na viatu hivyo.

Alifariki mwezi wa agosti.

Nisaidie kinywaji baridi.

Alipakia mizigo kwenye gari.

Amevaa gauni yenye rangi nyeupe.

Ameweka mzigo wake upande wa kulia.

Ninatoka upande wa kaskazini mwa Kenya.

Anafanya kazi upande wakuzini mwa Uganda.

Ametua kwenye uwanja wa ndege.

Ni takribani miaka minane nikiishi hapa.

Nimefurahi kukutana na wewe. Nina ujumbe wako.

Amejifunika shiti yenye rangi ya zambarau.

Ninatoa shukran kwa huduma uliyo nipa.

Mfanyikazi huyo ana maadili mema.

Mama amemshika mkono mwanawe.

Johari amenunua gari mpya.

Mfanyi biashara huyo alipata hasara kubwa.

Tayari nimefanya bajeti ya mwezi huu.

Tumeanzisha mradi wa kuleta maji kwenye kijiji hicho.

Kampuni hilo limewekeza sana kwenye rasilimali watu.

Tayari nimesha andaa ripoti kwa mkutano hujao.

Wafanyikazi wanne wametimuliwa kazini.

Tuna mkakati kabambe wa kufanikisha juhudi zetu.

Ametayarisha saladi kwa chakula cha jioni.

Nilimwandikia barua pepe usiku wa jana.

Watu wengi wanapumzika kwenye bustani ya umma.

Mradi huo umeratibiwa kuanza mwezi wa mei.

Ninapenda kuogelea hasa wakati wa adhuhuri.

Wana shughuli tele siku ya Jumatatu.

Ameabiri ndege kuelekea nchi za uarabuni.

Amepata vifaa vizuri vya kazi.

Wageni wengi kutoka nchi za mbali mbali watahudhuria konga mano hilo.

Sitokubali kushindwa kamwe, nitajitahidi vilivyo.

Nikipata nafasi, nitatayarisha ripoti.

Mtoto huyo tayari ameshaanza shule.

Tangulia mbele, mimi nitafuata baadae.

Tunatafuta suluhisho la kudumu kwa jambo hilo.

Mwanamke huyo ana mume wa halali.

Alitundika jaketi lake kwenye ukuta.

Tandika kitanda chako baada ya kuamuka.

Unaweza kunipigia simu wakati wowote.

Baba atarudi nyumbani hivi karibuni.

Mama amepika mboga aina ya mchicha.

Wanajenga kituo cha magari katika eneo hilo.

Nisaidie na faili ambao nilikupea jana.

Nimekunywa chai ya mkandaa.

Hatufai kukula nyama ya ng'ombe kwa wingi.

Nitatoa hela kidogo kwenye akaunti changu cha benki leo hii.

Jee, unauza nyanya kwa beigani?

Muda wa mwisho wa kujisajili shuleni nikesho.

Nenda nyumbani ukaniletee kibeti changu.

Adhuhuri huu kuna joto jingi sana.

Upande wa mashariki wa mji huu hua kuna joto tele.

Nilipata fursa ya kujiunga na chuo kikuu.

Alilazwa hospitalini kwa siku sita.

Wanasayansi wanafanya utafiti ya ugonjwa wa saratani.

Mruhusu mgeni aketi kwenye kiti hichi.

Iko wapi mwiko niupike ugali.

Wafanyikazi hawajapata malipo yao.

Yeye ni mkurugenzi wa mkahawa mmoja humu jijini.

Ameweka kitabu juu ya meza.

Alipata mafunzo ya kutengeneza vinyago.

Tayarisha programu timizi ya mradi huu.

Taaluma ya udaktari unamshahara mkubwa sana.

Wametia kidole mukataba wa miaka minne.

Watu watatu wameaga dunia katika janga hilo.

Walikula wali kwa mchuzi.

Ununuzi wa bidhaahizo zimekuwa za gharamakuu.

Ni lipi ndiyo sahihi kufanya?

Taaluma ya uhasibu ningumu sana.

Mwezi huu kuna joto kidogo.

Kiti pembeni upande wa kushoto.

Mjomba amenunua gari kubwa.

Mtoto wake ana miaka tisa.

Ninatumia programu ya Excel kufanya hesabu na kutayarisha ripoti.

Baba ameugua kwa siku mbili sasa.

Leo nitawahi nyumbani mapema.

Upepo mkali ulivuma kutoka kazini hadi kusini.

Ninapenda mkate uliopakwa jibini.

Nitasemanae moja kwa moja.

Mchana, huwa kuna mwangaza tele.

Sahani yenye rangi ya manjano.

Ushirikiano baina ya nchi tofauti tofauti huchangia amani.

Karibu, tule, nimeandaa mapochopocho.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

Leo lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko. Ina miti mingi. Nitachukua maji nisikaukiwe. Labda nitakutana na jirani zangu. Tutaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afe ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kwenda asubui lakini sikuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki nzima. Nitengeneze tabia nzuri.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

Nina mkutano mkubwa kesho na viongozi. Lazima nijiandae vizuri usiku huu. Ninahitaji kukagua ripoti yangu. Ni hakikishe takwimu zote ni sahihi. Je, nimeweka maoni yote muhimu? Hebu nisome tena pole pole. Kuna sehemu kadha zinahitaji kuboreshwa. Nitaongeza grafu kadha. Zinaeleza vizuri zaidi. Nitaanda maswali yanayoweza kuulizwa. Niwe na majibu tayari. Suruali na shati la kawaida litafa au inavyo bidi nivae tai pia. Nadhani tai ni muhimu kwa mkutano rasmi. Ninahitaji kulala mapema ili ni amke na akili safi. Mkutano huu ni muhimu kwa kazi yangu.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

Lazima ni andae orotha ya mahitaji ya wiki nzima. Tunahitaji unga, mafuta, sukari na chumvi. Mboga zinahitajika kila siku. Nitanunua kabichi, karoti na vitungu. Nyama kwa wiki moja na dhani kilombili zitatosha. Samaki pia ni mzuri. Tutakula siku mbili au tatu. Mayai ni muhimu kwa watoto. Ni tanunua lundo moja, matunda kwa watoto, machungwa na maembe ya posokoni sasa. Je ni na pesa za kutosha? Hebu ni hesabu, labda shilingi elfu kumi zitatosha. Nikienda asubuhi mapema nitapata vitu vipya na beinzuri.